Zote nazipendelea lakini napenda sketi sana kushinda surual na Napenda kuvaa sketi na shati aah kwanzia jumatatu adi ijuma alafu suruali navaa wikend. Iyo ni siku ya jumamosi na vile vile jumapili.

Nafanya kazi vizuri wakati wa asubuhi, ambapo hiyo wakati nikona nguvu na nikona mawazo tele katika kichwa, kwa hivyo kila asubuhi, nafanya kazi kwa yaani napendelea kufanya kazi zangu haswa asubuhi.

Nalinda kwa kutumia paswadi ambayo mtu hawezi jua kwa mfano. Kila wakati ninapo ingia mtandaoni natumia alama ya vidole. Alafu pia siweki picha ovyo ovyo. Vile vile situmii watu picha yangu ovyo ovyo. Haswa wale watu ambao siwajui.

Siku yangu ya kuzaliwa, napenda kusherehekea na watoto wangu, familia na jamaa zangu. Kwa hivyo, kwa mfano mwaka uliopita, nilienda kusherehekea kule kwetu kijijini ambapo nilipozaliwa. Ambapo ilikuwa ni sherehe ya kukata na shoka, vya kula, viliandaliwa, vya kadhalika, kulikuwa na vinywaji, watu walikatika, na vile vile nilipewa zawadi. Na zawadi muhimu ambao nilipewa ni babangu mzazi alinipea zawadi ya ng'ombe, ng'ombe wa maziwa.

Ushauri ambayo ningempa mtu ambaye anaanza kazi ni kuwa mvumilivu na awe mtu ambaye anataka kujua mengi kuhusu hiyo kazi. Sio rahisi lakini akuwe ni mtu wakuuliza maswali wakati hajaelewa jambo. Vile vile akuwe ni mtu ambaye anaongea na watu, awe na ile roho ya kuongea na watu. Kwa sababu ukiongea na watu, unapata ujuzi na unapata kujua kile ambacho kinahitajika kwa wakati huo.

Ndiyo nasafiri kwa ndege kwa kila mara, nikitaka kuenda nyumbani na weza kusafiri kwa ndege na tumia ndege ya jumbo jet ambayo pia ni mzuri kwa kusafiri. Alafu pia safari yao pia ni ilia kukata na shoka, una jienjoy. Alafu pia malipo pia si vibaya ni mzuri, mkila mtu anaweza kutumia.

Stadi ambayo napendelea ambayo pia ni muhimu ni kuandika reporti na hilo naweza kufanya kila jumapili, nafanya study ya reporti halafu jumatatu napeleka kazini.

Kutembea, napenda kutembea kwenye bichi, beach, maeneo ya ambayo kumetulia, kuna upepo, unapigwa na upepo, alafu vile vile unakutana na watu wengi, munaongea, muna cheka, ndiyo.

Napenda rangi ya kijani na ili rangi linapatikana kwa vitu mingi kwa mfano, kwa mimea, kwa shamba. Alafu pia inanikumbusha ule uhusiano ambayo binadamu, tukonayo na surrounding ama environment. Kitu namiliki madresi marinda mingi ambayo yana rangi ya kijani kibichi Inanifanya nihisi na ule upendo wa kile ambacho na kiona Alafu pia rangi unaiona kila mahali ninapotembea kwa sababu kuna miti, kuna nyasi, kuna mimea na ambayo yote ni kijani kibichi.

Napenda msimu au majira ya masika kwa sababu inakua ule wakati kama mkulima unaweza panda mimea yako na vilevile kuna maji kwa wingi na vilevile vyakula viko kwa wingi Kwa sababu gani napenda majira hiyo, Kwa sababu ni ile wakati mimi kama mkulima naambiwa ni wakati wa kuingia shambani, kutayarisha shamba, kueka mimea yako ili watu wapate vyakula vya kula Wakati huo kuna kupanda miti, kupanda mimea kupata maji na menginevyo Wakati huo najisikia vizuri sana Wakati wahali ya hewa Ikiwa ni mavuli Najisikia vizuri sana masika Najisikia vizuri sana Kwa sababu Nina ile hamu ya kwamba Kila kitu kitakuwa shwari.

Nimejaribu chakula kinachoitwa tacos Linapatikana sana katika mji ya Meksiko kilikuwa kitamu, nilikipendelea sana Rafiki yangu mmoja ndiye alikuja, aka nitengenezea iyo tacos.

Ndiyo, nimeshiriki mashindano ya mchezo, wakadanda, nikiwa katika chuo kiku, ambapo ilikuwa ni ile ya kukata na shoka, na vile vile ilikuwa ni mchezo ambao ilikuwa na upinzani mkali, na tukakuwa nambari lapili, tulijaribu sana kadri ya wezo wetu, tukakuwa nambari lapili.

Nina kumbu kumbu mengi sana, lakini lile ambalo nalipendelea ni ile wakati ambayo tulienda mashindano ya muziki, tukakua nambari la tatu, tukaweza kukutana na raisi wa Kenya wakati huo ambaye alikuwa anajulikana kama uhuru Kenyatta. Ilikuwa ni mzuri sana kwa sababu tuliingia hadi ikulu kuu ya state house. Tukaweza kumuimbia, tukaenza kumkatikia. Ilikuwa ni kumbu kumbu mzuri sana.

Naishi katika jiji la Mombasa, mtaa wa nyali. Naishi katika nyumba ya apartment. Ni nyumba nzuri sana. Aina watu wengi. Alafu pia kumetulia. Watu ni wale ambao kila mtu anapenda jirani yake. Na vile vile akuna vile kukwazana. Hatukosani na majirani Ata kama kuna shida tunaita mkutano Alafu tunatatua lilo shida mazingira ni mazingira mzuri sana hakuna kelele Kuna miti kila mahali Kuna kuku Kuna mambo mengi Niliamia huku mwaka wa ishirini na ine Nilipotoka kwingine ambapo nilikuwa naishi Nimeshakaa huku karibu miaka hili ni miaka yangu ya pili, nikimaliza huku Napenda kila kitu, utulivu, ni usalama, ikona usalama Kuna mambo mengi ya kujivunia, chakula kiko mingi Ukitaka kukula kuku, unaenda tu kwa mtu, wakona kuku unanunua hapo kutoka shambani, kwa hivyo ni pahali ambapo napapendelea sana. Ndiyo nahisi salama na raha kabisa kwa sababu akuna akuna kisa chochote cha utovu wa usalama ambayo umetokea kama naishi huku.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni ile wakati ambapo niliweza kumzaa mwana wangu wa kwanza. Ilikuwa ni shangwe na vigelegele. Na kumbuka iyo siku kama jana. Na kumbuka vile uyo mtoto alini angalia. Tukicheka pamoja, tukilia pamoja. Kwa hivyo nalipenda sana ilo tukio.

Ndiyo napenda kufanya shopping mtandaoni kwa mfano nikitaka kununua vifaa vya elektroniki naweka order yangu hata vile ninapotaka kununua chakula kama hatujisikii na kupika ama kama tunataka vitu zenye haziko kwa nyumba naweka tu na weka tu order mtandaoni na inaletwa kwa nyumba Kwa hivyo hiyo pia inarahisisha kazi inakufanya ufanye vitu zako kwa hali ya kupendelea.

Napenda kulala mapema ili niamuke asibui siyasa kumi. Nikiamka asubuhi niko na mashughuli zangu naenda kufanya exercise na kimbia nikisha rudi na tayarisha watoto wangu nahakikisha kila kitu kikosawa halafu pia mimi na jitayarisha na ninaenda kazini.

Kwenda hospitali inategemea kama watoto wangu hawajisikii vizuri naweza kuwapeleka. Alafu pia huwezi jua ile wakati yenye mtoto wako atakuwa mgonjwa useme leo sitaenda hospitali ama nitaenda hospitali Kwa hivyo inakuwa a bit unpredictable lakini mtoto akikua mgonjwa tunaenda hospitali. Mimi pia nikikuwa mgonjwa naenda hospitali. Hili ni, hata kama si mgonjwa naenda tu kuangalia kama kila kitu kiko sawa.

Maktabani naenda maramoja kwa wiki, hiyo ni jumamosi, nikienda kusoma, vile vile naenda kutafuta kitabu, kitabu ambacho nafaa ni badilishe, vile vile nikitaka kufanya risachi, pia naenda uko.

Apana, mimi sipendelei kuoga kwa maji moto hata mvua iwe inanyesha zaidi gani napendelea maji ya baridi. Kwa sababu maji ya baridi ina manufaa zaidi, alafu pia nikioga maji ya baridi inafanya mwili wangu ufunguke vizuri.

Kukiwa na wafanyikazi wapya huwa na wakaribisha na waelekeza wasalimie wale wafanyikazi wa hapo, alafu pia nafanya wajuwane majina. Baada ya hiyo naweza kuwambia zile zile sheria ambayo wanapaswa kufuata Alafu pia na waonyesha zile vitu za muhimu ambazo wanahitaji kwa mfano penye msalani hiko, wakitaka majia kunywa kwenye jikoni na kadhalika.

Napenda nyama ya kuku na iwe imechemshwa vizuri ikawekwa viungo ambavyo zinahitajika na iwe na supuu pia ya kutosha na iwe imeiva iwe laini na tamu.

Na dhamini kazi yangu kwa mfano ya kwanza ni kuwa mama na idhamini sana kwa sababu hakuna kazi muhimu sana duniani kama kukua mama na vile vile kuona watoto wako wanafanya kile ambacho wanaitajika kufanya. Lapili nadhamini pia kazi ambayo imeniajiri ambayo naeza pata malipo yangu ili niweze kujikimu na watoto wangu.

Simu yangu nachaji mara moja kwa siku ama inategemea kama naitumia sana ineza kuwa mara mbili kwa siku na kama situmi sana natu naichaji tu mara moja kwa siku kwa sababu mi ni yule mtu ambaye napenda kukuwa na kukuona simu yangu imejaa.

Mambo mengi ya kwanza nikiona watoto wangu wakicheka. Wakicheka tu mimi pia nafurahia kama mama na ninaweza kucheka. Vile vile ninapoona wakikimbizana, wakipigana, si le kupigana ya kulia. Ile kupigana tu ya kupendana, inanifanya pia niwe nafuraha na niweze kucheka.

Mambo mapya najifunza kwa mfano kama ninajua kuna mtu anayajua naenda kwa huyo mtu namweleza anifunze. Vile vile nafanya research mingi sana. Vile vile nauliza maswali pahali ambapo sielewi. Alafu vile vile nasoma sana Napata mawaidha mingi kutoka kwa vitabu vile.

Napendelea kusoma kwa sababu, kusoma na kuandika pia kwa sababu nikishasoma ili nionelee hilo wazo limeingia kwa akili yangu nakiandika. Kwa hivyo nafanya yote kwa pamoja kusoma na kuandika.

Mchezaji bora wa kikapu ambaye na mjua, anajulikana ni mchezaji wa Amerika, Marekani, anajulikana kama Lebron James. Na pendelea jinsi anavyocheza huo mchezo. Vile vile napenda kulitazama mchezo wao wakicheza. Ujuzi ambayo yaani wanafanya kazi pamoja kama teammates ili waweze kupata ushindi.

Kitendo cha wema ambayo nimefanya ni kushiriki siku ya krismasi na watu ambao hawajiwezi Niliweza kupika chakula, Nikawapelekea, wakafurahi, nikaona wakisema asanti kwa hivyo hicho tendo ambacho na jivunia sana na nitakuwa ni kilifanya mara kadhaa wakadhaa.

Natumia kompyuta kuhifadhi information ama maneno ambayo ni muhimu sana. Vilevile natumia kwa kuandika ripoti na kuhifadhi ripoti ya kampuni. Vile vile mambo muhimu ya kampuni vile vile naifadhi kwenye kompyuta yangu.

Jioni napenda kula sima sima inaweza kuwa ni sima kwa nyama sima kwa samaki sima kwa omena ama sima kwa mboga Lakini lazima sima iwe. Kwa sababu nakipenda sima halafu ni chakula ambacho kina rutuba mingi sana.

Niliamuka saa moja, baada ya kuamuka saa moja, nikaenda kukimbia, nikaenda mbio, bada kutoka mbio, nika rudi, baada ya kuamuka ya kwanza, lazima niombe, baada ya kuomba nikaenda mbio, nikarudi, kwa nyumba, nikatayarishia watoto wangu kiamshakinywa natulikunyua chai kwa mkate, wa chapati pia, na wali, na keki, na juisi pia ilikuweko Leo sikuenda kazi, leo ni siku ambayo ninakaa na watoto wangu naweza kuwajulia hali Alafu badae nitaenda katika mkatabani ili nione zile vitabu ambazo nahitaji kurudisha na zile ambazo nafaa kuchukua kusoma. Nilihisi vizuri kwa sababu kila kitu kilikuwa sawa ndiyo.

Ndiyo napenda hesabu. Kwa sababu hesabu kinafanyika kila mara na kila wakati na kila mahali. Kwa hivyo hesabu ni part and parcel of my life. Ambayo nahitaji kufanya. Kila mara nafanya hesabu na ninafanya kile ambacho kinahitajika.

Chakula ambacho ninakula mara mingi mchana ni wali, wali wa nazi, inaeza kuwa ni kwa nyama ama kwa samaki, lakini nakipendelea sana wali wa nazi. Kwa sababu kinafanya ni nyepesi, alafu pia ni kitamu, ndiyo.

Sijui lakini pia ujana ni mzuri. Bado mi ni kijana. Bado mi ni kijana. Sijazeka. Lakini vile vile ningependa kurudi nifanye zile maneno kama kutembea. Kufanya vitu ambazo zinachekesha sana. Kwa hivyo ndiyo ningependa siku moja ni rudi kuwa kijana.

Mafunzo ambayo yamenisaidia zaidi ni ile ya kushirikiana kama wafanyi kazi na kufanya kazi pamoja limenisaidia kwa sababu kila mara kama unahitaji kitu na hujui Unaenda kwa mtu ambaye anahuo umaarifa na anakusaidia na ukifanya hivyo, linafanya kazi linakuwa nzuri na mnafurahi sana kwenye kazi.

Nikiona ya kuwa ninazungumza na kila mtu na vile vile nikiona yakwamba mtu akiwa na shida anaweza kuja kuniambia shida ili tusaidiane alafu pia nikiona yakwamba mambo yangu yanakubalika pia.

Inategemea ni wapi, nikiwa nje, napenda upepo, lakini pia napendelea AC kwa sababu AC inafanya nyumba ikuwe na hewa nzuri. Unajua upepo itakuja lakini haitakuwa kila mara, lakini AC iko tu hapo hivyo, unawasha na unakiwashua pia. Kwa hivyo AC kila mara.

Napenda chai, chai, iwe imetengenezwa kwanza chai ya maziwa, na iwe imewekwa hiliki, imewekwa hizo spices za chai zote, inakuwa ni tamu sana, alafu ukunywe labda na maandazi, ama chapati inafanya unakuwa na nguvu sana, alafu pia inakupatia morali ya kufanya kazi.

Hapana sipendi kucheza mchezo huo wa ubao kwa sababu sijui inachezwa aje. Kwa hivyo, lakini siku moja nitakuja kujaribu kucheza nitafute yule mtu ambaye anaweza kunifundisha yule ambaye ana ujuzi wa kutosha.

Naweza sema internet kwa sababu na nasema hivyo kwa sababu saizi kila kitu ni teknolojia. Kwa hivyo kama nyumba aina internet ama siwezi pata internet karibu, siwezi jaribu kuishi karibu na hapo hivyo.

Nahifadhi pesa kwa benki, pesa zangu nahifadhi kwa benki, halafu siku hizi kuna kuna benki iko kwa simu, so kila mara nikitafuta, nikitaka kutumia, naenda tu kwa simu yangu, halafu naweza kutoa na niweze kutumia.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi na mwandishi ambaye nampenda anajulikana kama Ken Walibora. Ameandika vitabu vingi vya hadithi na vile vile vitabu vinavyo tumika shuleni ambayo inakupatia ina mafunzo mingi ambayo inakusaidia katika maisha.

Kinywaji nikipendacho zaidi ni juisi, juisi ya maembe, unablend juisi ya maembe, alafu unakinywa, unakunywa. Nakipenda kwa sababu nikisha kunywa, inanipatia nguvu, vile vile iko na a lot of nutrients ambazo natoa kwa maembe. Nilikunywa leo asubuhi, so kila asubuhi lazima nikunyue juisi yangu ya maembe mwenye alinelekeza ni rafiki yangu, alikuwa anakipendelea Kaniambia jaribu na nikajaribu kuanzia hiyo siku imekua nakipendelea sana, na siwezi enda siku kabla sijakunywa juisi yangu ya maembe Ninapo baada kukinywa, kukunywa, najihisi mwenye nguvu zaidi.

Napenda tunda la embe, napendelea embe sana, kwa sababu alafu ikue ni lile la nyumbani, lile organic, lina nutrients mingi sana, alafu unaweza kuila ama vilevile unaweza kuliblendi, kwa hivyo napendelea tunda la embe.

Wakati nina msongo wakazi na keti iwe nyumbani au kazini ili niweze nikamalize kazi hilo. Nitafanya kila juhudi, kila kitu ambacho na hitajika kufanya ili nimalize kazi hiyo kwa wakati unaofaa. Hata kama nitamaliza, nitafanya, hadi usiku wa manane, nitaketi hapo, hadi nimalize.

Inategemea kama ni Makati wa kwenda kazini naoga mara mbili kwa siku asubui alafu jioni ninapotoka kazini lakini kama niko nyumbani kama siku ya jumapili ama juma Saturday naoga hata maraini kwa siku kwa sababu ninafanya kazi mbili tatu na vile vile niko na maji kwa hivyo na pendelea kuoga.

Tathmini za kazi zinasaidia vile vile na zipenda kwa sababu inafanya ujibidiishe kwenye kazi yako na vile vile inafanya uwe na imani kwenye kazi ambayo umepatiwa.

Naeza sema ni kuzoeana na watu haswa wale ambao wakonashida hawaelewi mahali na wanahitaji msaada. Kwa hivyo wakati wanapohitaji msaada na kueko hapo ilikuwasaidia. Vile vile mimi ninapohitaji msaada wako hapo kunisaidia na vile vile kunielekeza jinsi nafaa kufanya hicho kitu.

Nacheza na watoto wangu, watoto wangu, vile vile pia na mume wangu, lakini sana sana ni watoto wangu kwa sababu nataka niwaone wakifurai, alafu pia kucheza nao pia inatufanya tuwe pamoja, kwa kiingereza wanasema it brings bonding or it boosts the bonding, kwa hivyo watoto wangu kila mara.

Ndio napenda kuangalia nyota, haswa zinapotokea usiku. Nyota inafanya akili yako ichangamke. Vilevile inakupatia ile imani ya kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Alafu pia inafanya usiku yako uwe mzuri na wa kukatwa na shoka. Kwa hivyo kila wakati kunapokuwa na nyota mimi naenda kuiangalia.

Kwa kufanya kila mtu kuongea kile ambacho kiko akilini mwake Kwa English tunaita freedom of speech Kila mtu anatoa maoni yake Kwa sababu kila mtu akitoa maoni yake, huyu atoe maoni yake, tunapata kile ambacho kinafaa kufanyika.

Nimejifunza hekima ya kupenda kila mtu na vile vile kusaidia mahali unafaa kusaidia., Kwa sababu hii dunia tunaishi na watu ambao. Wanacheka lakini ndani yao wanaumia Kwa hivyo, mtu akikuja akikuambia shida yake, inafaa unamsikiliza Alafu unampatia wosia ama mawaidha vile inaitajika. Kwa hivyo hiyo ni hekima ambayo nimejifunza kusaidia na vile vile kusaidia panapo hitajika.

Chakula nikipendacho zaidi ni samaki. Samaki unaopikwa na nazi. Napenda kukila chakula hicho na familia yangu nyumbani ama vile pia hotelini. Kina ladha kizuri, ukikipika vizuri, uweke izo ingredients, spices, ambazo zinahitajika, inaleta harufu nzuri. Na nitamu sana na kila mara tatu kwa wiki ama hata mara nne kwa wiki kama tunatamani Alafu mwenye alinielekeza katika chakula hicho ni mume wangu anajua kukipika na anakipendelea sana Mara ya mwisho nilikila chakula hicho ilikuwa ni jana usiku na familia yangu.

Napendelea kunyoa kwa sababu mimi ni mwanamuke na sina ndevu kukwa hivyo. Sio ni haja ya kufaa ndevu. Lakini ile kidogo nye nikonayo na zinyoa kabisa ili inifanye nionekane mzuri wakuvutia.

Naweza kukua kupiga story na watoto wangu, waniambie kile ambacho wanakihitaji, chakula ambacho wanataka niwapikie, changamoto yoyote ambayo wanafuata, vile vile tunapika pamoja na watoto wangu, tunaanda kile ambacho wanakitaka, na tunakula, tukishakula, tunaweka mziki, tunakatika. Alafu tunakunwa pia juisi pamoja.

E na mara moja moja nacheza na watoto wangu kwa sababu hiyo ni mchezo ambayo wanakipendelea. Ila sijui kulicheza vizuri lakini najikaza ili niweze kujua vile vile pia hao wananifunza kucheza hiyo mchezo ya video.

Ndiyo, ninapoenda kanisani, tunatoa sadaka vile vile kama kuna michango yoyote ambayo yanahitajika pia mimi hutoa. Na si kanisani tu, hata huku nje kama mtu anaitaji michango ya kufanyiwa mimi husaidia, mimi pamoja na familia yangu husaidia jinsi tunavyoweza.

Napenda rangi nyeupe katika ukuta kwa sababu nahisi nyeupe rangi nyeupe inaleta amani, inaleta pia upendo na vile vile inafanya chumbani chako, chumbani chako kionekane, kizuri, kionekane, kinapendeza kila wakati. Kwa hivyo napendelea rangi wa nyeupe.

Napenda mikutano isiyo na watu waliozidi ishirini. Ikuwe tu ni mikutano mizuri, watu wanaongea, watu wanasaidiana, vile vile unaweza kusema shida yako, vile vile kuwe na chakula na kusikilizana na watu wakatike.

Ninapokuwa na mkutano najiandaa nafanya mambo mingi ili kujiandaa ya kwanza nahakikisha vitu vyote ambavyo nitahitaji kwa hiyo mkutano nikonazo na najivalia vizuri ili wakati ninapoamka kuongea maneno ama hotuba kila mtu anaweza kunisikiliza vizuri. Vile vile naangalia kama kila kitu kitakuwa sawa.

Ndiyo ni na kukuwa tatu ambao ni mefuga nyumbani na wananipatia mayai kwa hivyo mayai mengi kwa sababu zingine tunatumia hapa nyumbani vile vile zingine pia tunaweza kuziuza na tunapata pesa kwa hivyo napenda sana kuku wangu wananiletea faida mingi sana.

Timu ni ipendayo ya mpira inajulikana kama Gor mahia, inashiriki ligikuu ya inchni Kenya. Ni timu nzuri, halafu pia ni timu ya watu ambao wanapenda mpira. Nimeanza kulipenda hili timu tangu niwe katika kidato chakwanza. Nilienda kuona mchezo wao, nikaona wanacheza vizuri, nikaanza kulipendelea kuanzia hapo Mchezo wa kushangaza ni wakati wanapocheza na timu inayojiita AFC Leopard Kwa sababu wanajiita mashemeji Hapo ndiyo unapatanga kuna kucheza na pia kupigana saa zingine kama watu wameshindwa Mchezaji mwenye nampenda katika timu hiyo Ila saizi hayuko anajiita Michael Olunga Halitoka anachezea timu nyingine ambayo siya Kenya Lakini anafanya vizuri timu yangu inaposhinda na hisi furaha Tunakatika, tunadance na tunafuraha sana.

Nguvu zangu kazini ni ya kuwa naweza kusikiliza wafanyikazi wenzangu wanapohitaji wanapokuwa na shida vile vile wanapokuwa hawa hawa patani na mimi naweza kuwasikiliza na tunatatua hiyo maneno vizuri. Kwa hivyo najivunia kwa sababu nina hiyo uwezo wakusikiliza kila mtu na nijue wanataka nini.

Na mkumbuka mwalimu wangu wa hisabati ama hesabu na hiyo wakati nilikuwa katika shule ya msingi, mwalimu wangu alikuwa ni mkali kama simba na ilo lilifanya tuogope lilo hesabu na vile vile ilifanya tufanye bidii kwa sababu hakuna yule ambaye alitaka kuchapwa. Halikuwa akikuchapa, akikutolea sauti. Unasikia ni kama simba anaongea. Kwa hivyo na mkumbuka hadi waleo na mkumbuka huyo mwalimu wangu wa hesabu. Alifanya nikapita hesabu lakini ile uwoga yenye pia alituwekea hadi waleo na ukumbuka.

Ndiyo, mimi hushirikiana na wengine kazini kwa kila kitu kwa sababu najua umoja ni nguvu utengano ni udhaifu vile vile kushiriki na wengine inafanya unapata lile vitu ambalo aukukua nayo unaona uko nayo Kwa hivyo napenda sana nikiwa kazini, hata nyumbani nikikuwa napenda kushirikiana na kila mtu ili pia linaleta husiano mzuri na inafanya watu wanapendana.

Kwangu, wateja ni watu muhimu kabisa. Kwa hivyo mteja, akikuja, anataka kitu. Hata kama sina, itabidi nimemwambia, nitakileta hicho kitu. Na vile vile, akikuja kama amekasirika, naweza kumtuliza, naweza tuongee, ni mwambie kile ambacho kinahitajika kufanyika. Vile vile akikuja anahitaji kitu na hana pesa wakati huo pia naweza kumpatia kwa sababu najua atarudi tu hapo kwangu na vile vile tutaendelea na huo uhusiano wa mteja na muuzaji.

Nikiona kila mtu ako na furaha, haswa watoto wangu, nikiona watoto wangu wanafuraha, wakona kile kitu ambacho wanahitaji, na vile vile jamaa, marafiki na ndugu zangu, na hata kazini wakiwa na furaha, hicho kitu kinanifanya nihisi kuwa na furaha kabisa. Kwa sababu mimi ni ule mtu ambaye nikiwa mahali nataka kila mtu afurahi na awe na siku mzuri.

Ili kushirikiana na timu nafanya mambo kadha wakadha ya muhimu na tunaongea pamoja alafu tunajadiliana jinsi tunafaa kufanya kazi kama timu vile vile na ruhusu kila mtu aongee maoni yake ili tuweze kupata lile ambalo tunalolitaka.

Naweza kufanya hilo kila siku, baada ya kuzitumia, ili ni ziweze kudumu kwa muda unaofaa, vile vile inafanya ziwe mpya wakati wote.

Muziki ambayo naipenda inajulikana kama reggae kwa sababu ina mafunzo mingi vile vile reggae na mziki mwenye nampenda anajulikana kama burning spear. Ameimba nyimbo nyingi halafu pia nyimbo zake pia lina Inamafunzo mengi ambayo nimejifunza kutoka hapo. Mimi husikiza kila wakati nikitoka kazini Pia vile vile nikifika nyumbani Naweza kuisikiza muziki huo Naupenda sana kwa sababu inanifanya nizidi kuwa mtu bora kwenye community na vile vile niendelee kusaidia watu.

Ndiyo, napenda kuimba, na naimba kanisani, vile vile naimba hapa nyumbani, Halafu nina watoto pia ambao wanapenda kuimba, so kwa hivyo napata saa zingine, tunakusanyika tu pamoja, halafu tunaanza kuimba, na wimbo tuzipendao ni kama ohangla, tunapenda praise and worship, nyimbo za kumtukuza mungu, na tunazipendelea sana.

Kuwatia moyo wenzangu nafanya mambo kadhaa ya kwanza naweza kuwaongelesha niwapatie wosia. Vile vile nawaambia hata mimi mwenyewe nimekuwa katika huo msimu ambayo unapitia. Kwa hivyo kila kitu kitakuwa bora na vile vile naweza kuwaambia ya kwamba wewe sio wa kwanza na wewe sio wa mwisho kupata jambo hilo. Na vile vile nawaambia siku ikipita siku ilio itakayofuata itakuwa mzuri sana Kwa hivyo Kwa kiingereza tunasema You just need to be focused and be optimistic with life.

Napenda zote kwa sababu shati na vaa na skati kuanzia jumatatu hadi ijumaa alafu tisheti na vaa kuanzia Saturday na Sunday. Kwa hivyo napendelea zote lakini yenye na va zaidi kushinda nyingine ni shati.

Kumbukumbu mzuri ambayo nakumbuka ni ile wakati nilikuwa na miaka nane, tulikuwa tuna mama yetu wazazi wetu hawakukuwa kwa nyumba, kwa hivyo tulikuwa tunahisi njaa, tukasema wacha tujaribu kupika na tukapika tulipika ugali na samaki na ilitokea, tulikuwa tunadhani itatokea mbaya lakini ilitokea mzuri. Lakini wazazi wetu wakatuambia tusidhubutu tena kupika kwa sababu ilikuwa ni hatari Lakini pia walifurahi kwa sababu tulifanya kitu cha maana pia.

YaH mara moja moja nasikiliza redio lakini si sana aswa tukiwa nyumbani ushago tunapenda kusikiliza radio tunapenda kusikiliza zile mziki za kitambo vile vile tunasikiza hadithi vile vile tunasikia uchambuzi wa magazeti kwa hivyo ndiyo tunapenda.

Ndiyo, napendelea kucheza ngoma haswa nyimbo ama ngoma za kijaluo zinaleta ile zinakufunza mambo mengi vile vile inafanya ukuwe na uwezo wakusikia na kusaidia wale ambao wanahitaji msaada.

Napendelea kile chakula ambacho kina mafuta lakini kisikue na mafuta zaidi Natumaiyo uenafanya chakula kiwe kitamu alafu pia inavutia na inafanya unakula na unashiba vizuri sana.